Ninaishi katika nyumba aina ya sulopu ni nyumba ambayo imeezekwa kwa bati na inamwinuko mdogo. Na mazingira ambapo ninaishi ni kijijini na mahali ambapo ninaishi ni maeneo ambayo nyumba zipo mbali mbali ama kuna utengano baina ya watu na watu ni kwa mrefu.